Ninapenda kuvaa nguo za longi ya suti au zile tunazoziita za khaki kwa mara mingi kwa sababu huwa zinaendana sana sana na kazi ambayo tunayoifanya Lakini kwa kawaida mimi huvaa mavaazi yale tu ya kawaida yoyote lakini kwa ajili ya kazi mimi hupenda kuvaa zile za kaki au longi za suuti.

Kunywa maji hulingana na kile kipindi ambacho nina kiu, lakini kwa maramingi mimi hukunywa maji mara 3 au mara 4 kwa siku, na maramingi huwa ni baada ya kukula chakula chote, huwa najihisi ni vizuri kuendeleza au kukiteremusha na maji baadae, kwa hivo mimi hunywa maji karibu mara 3, 4 kwa siku.

Kazi ninaoichukia nyumbani ni kazi ya kuwachunga ngombe. Ni kazi ambayo inahusisha kujitolea, kujituma, inahusisha kutumia nguvu, kutafuta nyasi ya kuwalisha wale ngombe wako. Na kwa mara mingi pia uhusisha pia kutoa samadi au ule uchafu wa ngombe. Kwa hivyo huwa ni kazi ambayo. Kwa mara mingi huwa hainifurahishi vile.

Mimi ni mpenzi wa ngoma na kwa kawaida watu wengi wanapenda kucheza ngoma zaidi Iwe ngoma ya aina yote, iwe ngoma ya muziki, iwe ngoma ya kupiga Kwa ndarama, watu wengi wanapenda kucheza ngoma hasa wakati kama huu, wakati ambapo watoto wanapelekwa jandoni Nimeicheza ngoma kwa muda mrefu na naipenda zaidi.

Ndio ni napenda kusoma gazeti, napenda kusoma majarida na gazeti ambazo mara mingi mimi huzisoma ni gazeti za mwanaspoti na hizo husisha makala ya mipira husisha maswala ya mipira ambayo kwa sasa ninaipenda napenda kufatilia mambo ya michezo kadha wakadha pamoja na matangazo mingine yanao uonyeshwa katika magazeti.

Katika kazi yangu ningetaka kufikia kileleni, ningetaka kuendeleza pia masomo yangu, nifikie kiwango kile ambacho chakua tunaita neurosurgeon au mpasuaji wa kichwa. Hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo ningetaka kufikia karika kazi yangu, ili niweze kuwasaidia wagonjwa wengi zaidi.

Mkutano ni jambo ambalo linahitaji maandalizi na cha kwanza ambacho mimi huanza ni ku kikisha kwamba ni safi, ni ku kikisha kwamba nimepiga maji nimeoga na baada hapo kuvalia vizuri na kuangalia yale mamba mba unaitaji karika mkutana huo na kuwe karatiba ya jenzi mambo ya mkutana yatakavo fuata.

Mambo mengi hasa hunifanya nicheke na mambo mengi ya ni yale mambo ya utani na mara mingi ya hupatikana katika mitandao mitandao ya kijamii kule ambapo watu na jiburudisha huko na kujihusisha katika vipindi ya ambavyo kwa kawaida tunaviita komedi na ni huwa ni vipindi ambavyo vinatengenezwa na watu na kuwafanya watu kuchangamka na watu kucheka ni baadhi ya vitu ambavyo vinanifanya kucheka na kufurahia zaidi.

Kwa kawaida ninapenda kuvalia ndevu Ikilinganishww na kunyoa ndevu huwa na mvuto fulani na yanakalia vizuri Kwa mtu, hasa mimi huwa naipenda ndevu Ikilinganishwa na kunyoa, ni inapenda kuvalia ndevu na kuziwacha ziwe ndefu zaidi.

Hututuni nilipenda kujiusisha na michezo mingi kadha wa kadha na ni mambo ambayo watutu wengi pia hupenda kufana nikae kaa watutu wao. A na ni michezo ya kuruka, michezo ya kucheza mpira, michezo mingi, michezo ya kucheza gololi a na baadhi ya michezo hiyo, a ndiyo mambo ambayo nilipenda kujiusisha nayo utotoni. Na kwa yote hiyo a kucheza mpira ndiyo jambo ambalo lilikuwa nalipenda zaidi.

Sera muhimu kazini ni sera ambazo zinahusisha jinsi kampuni itakuwa kubwa na hizo ndizo sera ambazo ninaziona zikiwa muhimu. Na baadhi ya sera za kampuni ni kuzihusisha na wale watu ambao tunawaita investors hawa huwa ni watu ambao wanataka kuchangia au kujihusisha na katika biashara na kampuni hiyo na hizo ndizo sera ambazo naona kwa mara mingi ni muhimu katika kampuni.

Kusafiri kwa ndege, sijawahi kutumia ndege kuenda mahali popote, sijawahi kutumia usafiri kwa ndege. Lakini kusafiri kwa ndege ni jambo mbalo ninaweza kutamani. Pia ni jambo mbalo usafiri wa ndege huwa ni murua na ni huwa unafanya mtu kufika mahali wakati ambapo ni mwema na wakati ambapo anahitaji zaidi.

Kinywaji, ninayo ipenda zaidi ni chai na ni wakati ambao napenda kunywa ni wakati wa subuhi, mara mingi mtu anapoamka chai huwa ndicho kinywaji cha kwanza mbacho mimi hukishirikisha nacho na huwa ni kizuri na hata maraa mingi husaidia kichwa kutulia na kichwa kuwacha kuuma.

Wakati wa furaha, wakati wa kujiburudisha, kuna mambo ambayo watu hujiusisha nayo. Na jambo smbalo ningependa ama au jamba ambalo mimi hujihusisha nayo. Sana wakati wa furaha ni kucheza muziki, kucheza ngoma, kujifurahisha, kujiburudisha, kukutumia njia ya ngoma au muziki. Ninapenda kucheza muziki hasa wakati ambapo nimefurahi au wakati wa kujifurahisha mwenyewe.

Lengo ambalo nalo kwa mda mrefu kazini ni lengo ambalo mtu anajua ni nini anapaswa kufanya na nini ambayo imefanya anza kazi hiyo. Mtu anapofanya kazi huwa na lengo ambalo yeye hujuhusisha nalo na inaweza kuwa kupata hela ya kuenda kujenga au kuunda nyumbani kwako. Na ni jambo ambalo kwa mda mrefu wakati ya ambapo upo kazini ni jambo ambalo unalipa kipaumbele. Hilo ndo jamba ambalo au lengo langu pale kazini.

Wakati wa wasi wasi ni wakati ambapo mtu huwa amejichanganya na mambo mengi na mtu huwa anaona ni kama mambo hayaendi. Vile yanavyo paswa kuenda. Jambo ambalo mimi nafanya wakati nina wasi wasiwasi ni kutulia na kujimotivate vile tunavyo ita kwa kimombo na kujua kuwa mambo yatakuwa vizuri na kutulia kuwacha mambo yaende yenyewe tu.

Kwa mara mingi watu wanapenda mahali pa kimia, hadi mimi ni mpenzi wa mahali pa kimia. Mahali ambapo pamekimia, mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo kumenyamaza. Pale ambapo panapatia mtu mandhari nzuri ya kufikiria, ya kutulia, ya kujipumzisha. Maana kwa hivyo ninapenda mahali ambapo nikimia, ninapenda mahali ambapo pametulia, pakilinganishwa na mahali pa kelele.

Miziki ya jadi ni mziki ambaye pia ninaipenda na ni miziki ambaye inatukumbusha nyuma na kutupatia kumbu kumbu ya mambo yaliojiri nyuma Kwa hivyo ninapenda sana miziki ya jadi na mimi hupenda kusikiliza kwa ajili ya kumbu kumbu na kunikumbusha mambo mazuri ya kitambo.

Kinywaji ambacho nakipenda kukuinywa asubuhi ni chai, na chai tuna ikunywa kama kiamsha kinywa, mtu unapoamuka subuhi, kitu cha kwanza unachokitia mdomoni ni kinywaji cha chai, ni kinywaji ambacho nakipenda sana kila subuhi na unaweza kuinywa kwa kutumia kitu kitu chochote, unaeza tumia mandazi, unaeza tumia mahamri na kathalika.

Mboga ambazo na zipenda kula ni mboga za kyenyeji, mboga za majani. Na kwa lugha yetu sisi huziita mboga za mrenda. Ni mboga ambazo zinautelezi fulani ambao huwa ni mboga nzuri sana na tamu has inapokalangwa kwa mafuta. Inaitwa mboga ya mrenda ni mboga tamu zaidi na naipenda sana.

Ninaopenda kuwala samaki Samaki waina ya tilapia Ninawapenda zaidi Samaki ni chakula tamu zaidi na inaweza kuliwa kwa njia kwa tofauti Kuna wale ambao wana kaangwa Kuna wale ambao wanachomwa kwa mafuta na kuna wale ambao wanakaushwa tu Kwa hivyo ninapenda kuwala samaki zaidi Samaki huwa ni watamu zaidi hasa wale samaki tunawaita tilapia.

Kucheza na watoto ni jambo ambalo nalienzi zaidi Watoto huwa ni chanzo au ningesema chanzo cha furaha kucheza na watoto na kuona kuwa wanafurahi ni jambo ambalo hunifuraisha zaidi Kwa hivyo ninapenda kujihusisha pamoja na watoto hakikisha kuwa wanakaa salama na ninaona wakifurahia ni jambo ambalo pia linanifuraisha mimi zaidi.

Kwa kawaida pia ninapenda kutembea kwa miguu. Maramingi hujiusisha na usafiri wa magari, lakini ninapenda kutumia miguu. Haza kama ninakwenda mahali ambapo si mbali zaidi, ninapenda kutumia miguu kwa sababu pia huwa ni mazoezi ya mwili na husaidia mtu kufanya mazoezi. Kwa hivyo ninapenda kutembea kwa miguu kwa zile safari ambazo si ndefu zaidi.

Masaa ya usiku, mimi ukaa hadi muda wa saa nne, ikielekea muda wa saa tano. Na ukifika muda huo, ndiposa nina shikwa na usingizi na kuamua lala. Lakini kabla ya masaa hayo, mimi ujiusisha na mambo ya kawaida, kula, chakula cha jioni. Na pamoja na kutizama tizama kwenye mitandao kabla ya kulala midaa saa nne au saa tano.

Kutembea sehemu mbali mbali ila kwa milima ninapenda kutembea zaidi, ninapenda kuizuru milima, ninapenda kuiona mbuga haswa huhusisha mambo ya mbuga za wanyama kule wanyama ambako wanakaa, wale wanyama wa msituni, kule milimani, ninapenda kuwatazama nyani, ninapenda kuwatazama wanyama wengine ambao wanakaa kule milimani, kwa hivyo upenzi kutembea, mimi hupenda kutembea kule milimani.

Michezo ya ubao si ifahamu sana ila pia sipendi kucheza michezo ya ubao ila kama kuna zungumzaje au kuhusu michezo mbao ni naipenda. Mimi hupenda kuicheza michezo wa kandanda. Au mchezo wa mipira ya miguu hiyo ndiyo huo ndiyo mchezo mbao ni napenda kujihusisha nao. Pasi na mchezo mbao umeteuliwa hapa mchezo ya ubao.

Michezo ambayo naeza penda kuita zama ni michezo ya kandanda, na pia michezo ya miereka. A Mchezo ambao kama vile kandanda Mimi a pamoja na marafiki wangu hujumuika pale kwenye jukwaa a lakutizama mipira, a tunaitazama tukiwa wengi, tunaitazama pamonja na mara marafiki zangu na tunapenda sana michezo hiyo. A na michezo mingine ambayo mimi hupenda kuitizama, a ni michezo ya miereka.

Mchezaji bora wa mpira wa vikapu mchezaji ambaye nimemsikia kwa mda mrefu na mchezaji ambaye nimemwona kwa mda mrefu ni Lebron James ila kuna mwingine Michael Jordan lakini yule nimemwona naku kumshudia sana kama mchezaji bora ni Lebron James wa marakani ambae ancheza mpira wa vikapu.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii ni maendeleo ya umoja. Watu wanapokuwa na umoja katika jamii inahusisha kufanya mambo mengi kwa umoja na kwa jumla utaona kuwa familia inaendelea kuwa, utaona kuwa familia inapenda inaendelea kunawiri. Kwa sababu watu wakiwa na umoja katika jamii huwasaidia sana kwa kujuliana hali na kujua mambo mingi ya ambayo yatawasaidia baadaye.

Kwa kawaida mimi ni mpenzi kusoma na mara ambayo ni kuenda makitabani ni mara nyingi zaidi kwa siku Naweza kuenda hadi zaidi ya maratano kwa siku makitabani Kwa sababu ni napenda kusoma zaidi, ni napenda kusoma vitabu ni napenda kusoma tamtilia, ni napenda kusoma riwaya ni napenda kusoma vitabu vya udaktari Kwa hivu ni napenda mambo mingi zaidi na mi kuenda makitabani ni mara nyingi zaidi kwa siku.

Kuogelea, ndiyo ninapenda kuogelea, na kuogelea, tumejifunza kuogelea katika mito, katika mabawa, mabawa mabwayo yalio katika vijiji vyetu na kwa hivo kuogelea, ninapenda zaidi kuogelea, ninapenda kujihusisha katika kuogelea, ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi kuchezea maji, ninapenda zaidi.

Ndiyo ninaweka picha zangu mtandaoni, ila kwa maramingi mimi huonalea kwamba stipendi kuiweka, lakini nina penda kuiweka picha zangu mtandaoni, kuwajulia watu na pia kuwapa watu kuonaendelea aje na mamba wako anakuendea vipi. Kwa hivyo kueka picha mtandaoni pia ni baadhi ya jamboa mbayo mimi hufanya.

Kusikiliza radio ni jambo ambalo na lipenda zaidi Mimi upenda kusikiliza radio, ninapenda kusikiliza miziki, ninapenda kusikiliza vipindi Ninapenda kusikiliza hata michezo ya kandanda katika radio Kwa hivyo radio ni jambo ambalo na jivunia zaidi kusikiliza radio vipindi, mipira na hata ngoma bahari ya ngoma nime zisikiza katika radio.

Mimi si mtu wa kuchelewa, kwa kawaida mimi ni mtu wa kuwai, na ninapenda ninapowai mambo yangu mapema, ninapenda nikifanya vitu vyangu kwa muda ambao ninahitaji kwa hivyo mimi huwai mapema, zaidi ninaposhugulikia mambo yangu, sipendi kuchelewa, ninapenda kujituma sana kataka mambo yangu, haswa kuona mambo yangu yanaenda vizuri mapema.

Ninapenda hali ambayo imetulia, hali ambayo inajua Ndiyo sikiangazi lakini ule wakati ambayo umetulia, wakati ambayo ushwari Najua ambapo ipo, hiyo ndiyo hali ambayo ninaipenda zaidi Hua na upepo mwanana, huwa inafanya kunakua kuzuri sana kukutulia Kwa hivyo ninapenda ila wakati ambapo kuna jua na kumetulia.

Kifaa changu ninaeza kichaji mara kama tatu kwa siku kulingana na jinsi ambavyo nimekitumia Lakini kwa mara nyingi ninapo chaji na inapo timia asilimia mia moja naeza kuitumia siku mzima kabla sija chaji au naneza chaji mara moja Kwa hivyo mimi chaji mara mbili ikienda sana tatu kulingana na jinzi ambavyo ni mikitumia.

Ninapenda kutumia muda wa jioni zaidi, majira saa kumi na moja, majira saa kumi na mbili na saa moja, mtandaoni, ikielekea usiku. Huo ni muda ambao mimi hukuwa nimetulia, na ndiyo muda ambayo ninapenda sana kutumia mtandaoni. Wakati huo ninakuanga nimemaliza kazi zangu, ninapenda kutulia, nikiangalia mtandao.

Kukamilisha kazi kwa wakati kitu ambacho ninakifanya ni kujipanga, kuunda ratiba yangu na kuhakikisha kwamba mambo ambayo ni meandika Yanakwenda sambamba na jinsi ratiba yangu inavyo kwenda kuandika ratiba hunisaidia kufanya mamba yangu kwa wakati na kuhakikisha kwamba ni naweka ile tunaita muda katika kazi yangu na kumaliza kazi yangu katika muda unaofaa.

Rafiki yangu wangu wa karibu ni mvulana na ninampenda zaidi ni rafiki ambaye tulikutana na yeye shuleni na tumekaa na yeye, tumejihusisha katika masomo na vitu vingi sana pamoja na yeye ni rafiki ambaye ni mpole na ni rafiki ambaye ana uhusiano mwema na watu Kwa hivyo ninampenda sana rafiki ya wangu wa karibu.

Ninapenda kuwa mahali ya ambapo pametulia. Maramingi mimi yukua na marafiki wangu. Na mahali ya ambapo mara mingi ninapenda kuwa ni tukitizama mpira. Sana sana weekendi, tukia pamoja na marafiki zangu. Ninapenda kutulia katika jukwa la kutizama mpira. Maramingi nikiwa na marafiki zangu. Hapo nipo maali napo penda kukaa.

Ninapenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba changu. Rangi nyeupe ni rangi nzuri zaidi. Ni rangi ambayo hunikumbusha mambo mengi. Na ni rangi ambayo huwa ni rahisi sana kuitunza. Ni rangi ambayo pia hukupatia amani na kuleta kile tunachokiita brightness katika nyumbako.

Ninapenda mikutano ya faragha, pia mikutano ambayo watu hukutana kusherekea kama kuna jambo fulani ya ambalo limefanyika zuri, watu wanapokutana kusherekea Nibaadhi ya mikutano ambayo hunifurahisha zaidi Ninapenda kujiusisha katika mikutano ambayo watu ufuraia yale mambo ambayo wameyapitia na yamekufanikiwa mikutano kama hiyo nifurahisha zaidi.

Vitisho vya mtendao, vile ambavyo tunaviita cyberbullying, huwa na madhara zaidi kwa watu. Na kile ambacho ninachofanya ili kujilinda kutokana na vitisho hivyo, mimi hutumia kile ambacho tunakiita cyber security. Inahusisha kutumia password, kuzilinda zile accounti zako, watu wasijewakapata access katika accounti zako.

Ninapokuwa na familia yangu, jambo ambalo ninapenda kufanya, ni kujiburudisha nao, kukuwa na wakati mwema nao, kukula pamoja nao, kuliwazana pamoja nao, na kusikiza maoni yao, familia ni nguzo kuu, katika kila maisha ya kila mtu, na kukaa pamoja na familia yako, na kujisikia pamoja na familia yako, ni jambo ambalo linafurahisha zaidi, ninapo kuwa na familia yangu.